Kwa upande wangu, napendelea kitanda kizuri chenye usawa wa kati, si kigumu sana, wala si laini kupita kiasi, sababu ni kwamba kitanda cha haina hii hunipa usingizi mzuri na hunifanya niamke nikiwa na nguvu. Kitanda kigumu sana huweza kunisababishia maumivu ya mugongo au mwili kuchoka. Wakati kitanda laini sana, hunifanya nijisikie kama nazama na kushindwa kupata mukao muzuri. Pia naamini usingizi ni sahemu muhimu ya afya ya mwili na akili. Nikiwa nimelala vizuri huwa na umakini zaidi na nafanya shughuli zangu kwa ufanisi. Ndiyo maana nachagua kitanda kimacho kinachosaidia mgongo wangu na kinachonifanya nijisikie huru kupumuzika. Kwa ujumula napendelea faraja na afya kuliko kitu kingine chochote kitanda kizuri hunisaidia kupata usingizi kwa kutosha. Waamsha siku mpya nikiwa na nguvu na kuendelea na maisha yangu kwa hali nzuri.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunipa furaha, na hunisaidia kujieleza kwa uhuru. Ninapocheza huhisi kama na achilia mawazo na musongo wa mawazo wa kila siku. Na mwili wangu hupata nguvu na uchangamufu. Pia ngoma ni njia ya kuungana na watu wengine. Iwe ni ngoma za asili, za kisasa au za burudani. Kila aina ya ngoma ina ujumbe na utamaduni wake. Kucheza hunifanya ni jivunie utamaduni wetu na kunifundisha, nidhamu, uvumilivu na kujiamini. Zaidi ya hayo. Kucheza ngoma ni mazoezi mazuri ya mwili. Hunisaidia kuboresha afya kunifanya niwe na nguvu na kunipa usingizi mzuri kwa ujumula ngoma, kwangu si burudani tu, bali ni sehemu ya maisha yangu inayoniweka mwenye furaha afya na uhusiano muzuri na wengine.

Kwa upande wangu, napenda umbwa kuliko paka. Sababu kubwa ni kwamba umbwa ni wanyama wenye urafiki na uaminivu mkumbwa. Wanapenda kucheza, kulinda na kuwa karibu na binadamu, jambo linalonifanya, nijisikie, salama na kupendwa. Pia umbwa hunifundisha uwajibikaji unapokuwa na umbwa, unajifunza uachali kuwapa chakula kwa wakati na kuwapeleka kutembea. Pia hunisaidia kuwa na nidhamu na ratiba nzuri ya maisha hata hivyo, nawadhamini pia paka kwa sababu ni wanyama watulivu na wenye usafi. Paka hufaa kwa watu wanaopenda utulifu na muda wa peke yao. Kwa ujumla, kila mnyama ana uzuri wake. Lakini kwa tabia na maisha yangu mbwa hunifaa zaidi na hunipa furaha kubwa.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni ile inayojali ubora, uhalisi na faragha ya watumiaji wake. Kwa mfano mimi nina amini kampuni kama apple au kukulu kwa sabamu bidhaa zao na huduma zao hutoa urahisi ubunifu na usalama kwa watumiaji huwa sina wasiwasi sana kuhusu teknolojia wanayotoa kwa sababu wana historia ya kutoa bidhaa zenye ubora na zinazo fanya maisha kuwa rahisi zaidi pia ninapenda kampuni zinazoweka mbele mahitaji ya wateja. Kwa mfano, wanajali usalama wa tarifa zetu, hujaribu kuboresha bidhaa zao kila mara na wanahamasisha ubunifu katika teknolojia. Hii inanifanya niwe na imani kuwa watatua changamoto na kutoa suluhisho bora kwa kila mtumiaji. Zaidi ya hayo, ninaamini kampuni zinazo jali, jamii na mazingira. Kampuni ambazo hufanya shughuli zao kwa njia endelevu na zinazo saidia jamii kupata imani yangu zaidi. Kwa ujumula, ninaamini kambuni ya teknolojia situ kwa ajili ya bidhaa bora, bali pia ni pale unapo hisi, salama, unaona ubunifu na unajua kwamba bidhaa zao zinasaidia watu wengi. Hii ni sababu kwa nini nina amini baadhi ya kampuni za teknolojia.

Ndio, napenda muziki wa jadi sana. Kwa upande wangu, muziki wa jadi ni zaidi ya burudani. Ni sahemu ya utamaduni na historia ya jamii yetu. Uki usikiliza unahisi hadithi za zamani maadili na maisha ya watu waliotangulia hii hunisaidia kuungana na mizizi yangu na kuelewa dhamani za maisha na jamii yangu pia napenda muziki wa jadi kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na amani midundo yake ala zake za asili na nyimbo zake hujenga hali ya shangwe, utulivu, au hata kumbukumbu. Wakati mwingina hufanya na tamani kucheza au kushirikiana na wengine, jambo linalo ongeza mshikamano na furaha. Zaidi ya hayo, muziki wa jadi hunifundisha uvumilivu na ubunifu. Kila wimbo unamitindo yake, nyimbo na mashahiri yake yanahitaji kuliangalia kwa makini ili kuelewa maana yake. Hii inanisaidia kuwa makini na kudhamini vipaji vya wa sanii wa asili kwa ujumu muziki wa jadu kwangu ni zaidi ya burudani ni njia ya kusherehekea utamaduni kujifunza na kuungana na jamii kwa furaha na heshima.

Napenda saana kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kueleza hisia zangu kwa upande wangu. Napenda saana ya michoro na rangi kwa sababu inapunguza musongo wa mawazo na kunifanya nijisikia utulivu. Nikiona au nikijihusisha na michoro uhisi kama na shiriki katika hadithi, hisia na tamaduni mbalimbali pia napenda saana ya kuimba na kucheza kwa sababu hunisaindia kueleza furaha, uzuni au mushikamano na wengine bila kutumia maneno. Saana hii kufanya maisha yangu kuwa yenye rangi, furaha na mshikamano na watu wengine zaidi ya hayo napenda saana ya mikono kama vile uchoraji, ukunzi au ufundi mdogo. Kuunda kitu kwa mikono, kuna nifundisha uvumilifu, ubunifu na nidhamu. Kwa ujumla, sana kwangu si burudani tu. Bali ni njia ya kujieleza, kujifunza na kuunganisha moyo na akili. Inanisaidia kuwa munyenyekevu, bunifu na mwenye furaha.

Ninapo jitambua udhaifu wangu kazini kwanza hujitadhimini kwa uangalifu ili kuelewa ni wapi na paswa kuboresha kila mtu ana udhaifu fulani na kwangu kukiri kwamba kuna jambo lisilo kamili ni hatua ya kwanza ya kuboresha utendaji kwangu baada ya hapo, huandaa mpango wa jinsi ya kushughulikia udhaifu huu kwa mfano ikiwe ninaona kuwa ujuzi fulani si wa kutosha, hujiandaa kwa kujifunza zaidi, kupitia mafunzo, kusoma au kuuliza musaada kutoka kwa wenzangu. Hii inanisaidia kuimarisha uwezo wangu bila kuhisi aibu au kupoteza morale. Zaidi ya hayo hujaribu kutumia nguvu zangu kadri ya uwezo wangu wakati huo ili kuhakikisha kazi inafanyika vizuri huku nikiboresha udhaifu wangu taratibu pia kujifunza kutokana na makosa yangu na kuyatumia kama fursa ya kujifunza badala ya kuwa na huzuni. Kwa ujumla, hushughulikia udhaifu wangu, kazini mchakato wa kutambua, kuboresha na kujifunza ili kuwa bora zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si jambo rahisi kabisa. Teknolojia imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku, lakini kuishi bila hiyo kwa siku moja hunipa na fasi ya kupumusisha ya akili na kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti. Bila simu au kompyuta ningepata muda zaidi wa kuzungumza ana kwa ana na watu wanao nizunguka pia siku pila teknolojia kunifanya nijikite kwenye mambo ya msingi zaidi ningeweza kusoma kitabu cha karatasi, kufanya usafi, kufanya mazoezi au kutembea nje na kufurahia mazingira ya asili mambo haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie huru zaidi bila usumbufu wa taarifa nyingi kutoka mtandaoni zaidi ya hayo kuishi siku moja bila teknolojia hunikumbusha maisha hayategemei vifaa pekee ingawa, teknolojia ni muhimu na inarahisisha maisha. Ni vizuri pia kujifunza kuitegemea kwa kiasi kwa ujumula. Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia na siku hiyo inaweza kuwa fursa ya kupumzika, kujitambua na kuimarisha mahusiano ya kweli na watu.